Asubuhi mimi ninapenda kunywa chai na amka asubuhi na nunua maziwa napika nao chai. Pia naweza pika tu chai ya majani na sukari pekee yake bila maziwa. Mimi hupenda kunywa chai kwa mkate au kwa chapati au kwa mandazi au kwa mayai napenda kunywa chai asubui.